Nalipenda somo la bayolojia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha, mwili wa binadamu na mazingira yanayotuzunguka, pia kemia inanivutia kwa sababu ya majaribio na jinsi vitu vinavyobadilika na kemikali tofauti tofauti.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa hasa yale yanayohusu uchumi, teknolojia, mazingira na maswala ya jamii. Husaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi kinavyoweza kutuathiri.

Ningependa kujifunza kijapani kwa sababu inautamaduni inautamaduni tajiri, teknolojia na filamu nzuri, zinazohusiana na lugha hio, pia ingesaidia kusafiri na kuwasiliana na watu wa Japan kwa urahisi na kufahamu mila zao.

Napenda kusoma vitabu vya motisha au maendeleo binafsi kwa sababu hunipa mbinu za kufanikisha malengo na kuimarisha akili. Pia napenda vitabu vya hadthi na drama au adventure kwa sababu vinanivutia kihisia na kunisaidia kuona maisha kwa mtazamo tofauti.

Pumzikio changu ni nachokitumia ni kupumzika na kutulia ni meditesho na mazoezi ya kupumua, ufanya kazi kikamilifu na kunirihusu kutulia akili na kupunguza msongo wa mawazo. Na kumbuka marakwanza nilipojifunza njia hii ilikuwa kupitia video mtandaoni na nikajaribu dakika kuumi kila siku bada ya kupumzika na hisi ya kili yangu imesafishwa, mwili umelekea na moyo unajaa amani. Jambo linalo niwezesha kulala vizuri au kuendelea na kazi kwa utulivu.

Katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine kusaidia pale inavowezekana na pia kujihusisha na shugli za kijamii kama mikutano ya kijiji au kanisani pia natoa ushauri au msaada mdogo kwa wanaohitaji jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii.

Ndio napenda mau kwasababu yanaleta utulivu, uzuri na furaha harufu yake na rangi zake uboresha hisia na kufanya mazigira yawe yakupendeza zaidi pia yananukia kama manukato na huwa na harufu nzuri nzuri.

Iwasi, ninaanza kwa kupumua kwa utulivu na taratibu ili kupunguza msongo wa mawazo, pia ninaandika au kupanga mawazo yangu, au kusikiliza muziki kwa utulivu wakati mwingine nafanya mazoezi madogo madogo, meditation au kutembea nje ili akili nipate utulivu na hisia zangu zipate mlingano tena.

Nikitazama nje ya dirishani mwangu, ninaona miti, majengo na barabara, zenye magari kadhaa, wakati wa mchana ni mzuri zaidi kutazama nje kwa sababu mwanga wa jua, hunifanya nijisikie macho na moyo safi, lakini usiku pia kuna uzuri wa taa za jiji na utulivu, manzaro hubadilika kulingana na misimu, majani hubadilika rangi, mvua huleta unyevunyevu na sauti za wingu. Jua kali hufanya kila kitu kungaa zaidi nikitazama nje kupitia kwa dirisha na hisi utulivu na kuwa sehemu ya dunia ikanifanya na dhubutu kufikiria vizuri na kufurahia sana.

Napenda kuvaa nguo za aina tofauti tofauti kama vile sketi, sketi hunipa usichana na pia kufanya nikae vizuri na pia nguo ndefu ndefu kama vile dressi zinazovaliwa na wasichana zinafanya nikae vizuri na za kupendeza hasa zenye maua.

Na zaidi mwezi wa disemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe, familia na furaha na pia hali ya hewa nzuri kwa shughuli za nje ni wakati mzuri wa kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo na kusherekea mafanikiyo.

Weekendi ninachukua muda wakupumzika kuangalia filamu au vipindi vya televisheni na kusoma vitabu. Pia ninafanya mazoezi madogo madogo kutembea nje na au kushirikiana na familia na marafiki. Wakati mwingine ufanyika sherehe ndogo au mikutano ya kijami ambayo hunipa furaha na kurahisisha kuondoa msongo wa kazi ya wiki.

Tumia simu yangu kwa mawasiliano kujifunza na burudani kawaida mihutumia simu takriban masa tatu hadi masa tano kwa siku kulingana na shughuli. Programu ni nazotumia zaidi ni WhatsApp, YouTube na mitandao ya kijamii pamoja na app za kujifunza au kusoma na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi ya kupiga na kupokea simu lakini ili nifurahisha sana. Simu imenisaidia kuwasiliana haraka na kupata maarifa na kupanga maisha yangu vizuri ya kila siku na hii simu muda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala ili kupumzika na kupata usingizi.

Ninapenda matunda juisi ya matunda baridi hasa juisi ya machungwa au passion kwa sababu ni freshi, ni tamu kwa kiasi na pia huniboresha hisia hasa wakati wa joto na pia juisi ya matunda huboresha afya.

Changu cha kulala ni kidogo lakini cha starehe kuta zina rangi yake nyeupe yenye mwangaza kidogo wa manjano ikifanya chumba changu kuwa cha angavu na cha kupumzika. Kitanda ni cha kawaida kilicho na blanketi laini na mto mzuri kinachofaa kupumzika vizuri. Kutoka dirishani ninaweza kuona miti majengo madogo madogo na barabara zilizokaribu. Jambo linalonipa mtazamo wa utulivu na maisha ya kila siku. Kitu kinachonipendeza zaidi kuhusu nyumbani ni mahali pa kupumzika chumba changu cha kulala ambacho hunitia amani na huniwezesha kupata nguvu mpya kila siku.

Subuhi ninapoamka ninaanza kupumua kwa utulivu, kuamka taratibu, kisha ninafanya mazoezi madogo madogo. Au stretching. Baada ya hapo ninaosha uso, kunawa mikono na kujiandaa kwa chakula cha asubuhi. Baada ya hapo ninasoma kidogo au kupanga shughuli za kila siku, kuanza siku kwa nishati na utulivu.

Navaa saa hasa ili kujua muda waurahisi wakuendesha ratiba yangu. Pia hunisaidia kuongeza mtindo na muonekano wakitalum na kuonyesha mtu anakaa rasmi. Pia saa husaidia kuokoa muda na kufanya kinachostahiki kwa muda tofauti tofauti.

Wa kahawa au chai ni rahisi lakini kwa kunipa utulivu. Mara mingi nakunywa chai asubuhi wakati mwingine kahawa kama nina siku yenye kazi nyingi. Naiandaa nyumbani kwa maji moto kisha kuongeza sukari kidogo na maziwa. Wakati mwngine mi huongeza mdalasini au tangawizi kwa ladha na afya napenda kunywa kinywaji hiki nyumbani au mahali tulivu nikiwa nimekaa vizuri. Bila kinywaji changu cha kawaida nahisi kama siku haijanza vizuri. Huwa nimechoka kidogo na sina umakini wa kutosha lakini bado ninaeza kuendelea baada ya muda.

Sanaa ya kuchora na kupaka rangi hasaa ile inayoonyesha hisia maisha ya kila siku na utamaduni pia ninavutiwa na sanaa ya ubunifu wa mikono kama ufinyanzi au kazi ya mikono kwa sababu huonyesha ubunifu na hadithi ya msanii.

Siku ndefu na pumzika kwa kwanza kwa kuosha uso na mikono. Kisha ninakaa kidogo, ninafurahia utulivu baada ya hapo, ninaangalia filamu au kusoma vitabu, kusikiliza muziki wa utulivu na kufanya meditation kidogo, wakati mwingine hufanya kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo madogo. Ili kuondoa uchovu, wa mwili na akili. Jambo linalo nifanya nijisikie tulivu na tayari kwa usingizi mzuri.

Ni wazazi wangu walionifundisha mambo muhimu walimu wa shule ya msingi wa biolojia kwa sababu walinitia moyo kunifunza kwa makini na kuelewa maelezo kwa mfano halisi na kutofanya makosa. Pia wazazi na walimu wamenifundisha uvumilivu, nithamu na umuhimu wa kuuliza maswali ili kuelewa vizuri mambo ya ambayo yanayonisaidia kila siku.

Ndiyo ninatumia mfumo wa usalama wa vidole au fingerprint kwenye simu na ba ya vifaa vyangu. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi, kurahisisha, kufungua kifaa haraka na kuhakikisha usalama wa data yangu bila haja ya nywila ngumu kila mara.

Ndiyo, ninapenda kujadili siasa kwa kiasi, hasa, mtazamo wa kweli wa kielimu na uwelewaji wa jamii, si kwa mabishano, inanisaidia kuelewa maamuzi ya serikali, haki za raia na mwelekeo wa dunia, lakini napendelea mjadala uwe wa heshima na taarifa sahihi.

Kiwango cha juu cha taluma yangu, kuwa mtaalamu mwenye ujuzi na heshima na kufanya kazi yenye athari chanya kwa jamii, lengolangu ni kuendelea kujifunza, kukua na kuchukua majukumu makubwa ambayo yaniruhusu kutumia uwezo wangu kikamilifu na kusaidia wengine kupitia kazi yangu.

Ndiyo nina nunua vitu kupitia simu mara kwa mara hasa pale ninapo hitaji kukoa muda au kupata bidhaa kwa urahisi kutoa fursa ya kulinganisha bei kuona maelezo ya bidhaa na kulipia kwa njia salama jambo linalo rahisisha ununuzi bila kwenda sokoni.

Kiangazi kwa sababu hali ya hewa ni nzuri kuna mwanga wa jua mwingi na watu wanafanya shuguli za nje kwa furaha nakumbuka nilipenda majira haya kwa sababu nilieza kuenda pwani kutembea nje na kushiriki mchezo ya uwanjani. Shughuli ninazopenda kufanya, kufanya kiangazi, ni kutembea, kuogelea na kufurahia mandhari ya asili, ni nahisi furaha nishati au utulivu kuhusu hali ya hewa wakati wa majira haya, jambo linalonifanya nijisikie hai na tayari kushughulikia na kila siku.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa makini na uvumilivu ninasikiliza kwanza bila kuingilia kati kisha ninaangalia kwa mantiki na kuyachambua kuchukua yale manufa na kuyatumia kuboresha kazi au tabia yangu wakati mwingine pia ninauliza maswali ya ziada kuelewa vizuri maoni hayo na kuhakikisha nimepata mwanga sahihi.

Zoezi nzuri niliojenga ni kufanya mazoezi ya kila siku ya asubuhi kama stretching, yoga na kutembea kidogo. Zoezi hili limenisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili kuongeza nishati na kuanza siku kwa utulivu. Pia limenifundisha uvumulivu nidhamu umuhimu wa kujifunza kila siku na kujitunza.

Pesa kwa kuweka bajeti ya kila mwezi ni kitenga sehemu ya mapato yangu kwa mahitaji muhimu akiba na matumizi madogo ya burudani. Pia ninatumia pochi au akaunti ya akiba ili kuhakikisha pesa nisizotumia mara moja zinabaki salama. Mara nyingine ninaandika kila pesa ninavyo tumia ili kujua kiasi gani kinabaki na kuhakikisha sihitaji kutumia zaidi ya uwezo wangu.

Viatu vya starehe na rahisi kuvuka kama sneakers au viatu vya michezo kwa sababu vina nifaa kwa shuguli za kila siku kunipa uhuru wa kutembea na vina mtindo mzuri bila kuwa mgumu, viatu rasmi ni mzuri pia kwa hafla maalumu lakini siku napendelea vinavyo nifanya kustarehe na kuwa huru.

Kupendezwa ni kuchora na kufanya kazi ya mikono kwa sababu hunisaidia kuonyesha ubunifu kupumzika na kufurahia mchakato wa kuunda kitu chenye maana pia napenda kusoma vitabu kushiriki mchezo ya ubao kwa sababu kuchanganya burudani na ufahamu wa mtu.

Heo ninapenda kuimba hasa wakati nikopeke yangu au nasikiliza muziki ninaupenda. Kuimba unisaidia kwa chilia hisia kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia huru na mwenye furaha na pia unisaidia kupitisha wakati vile inaviofa.

Kwa zaidi nyumbani kwa sababu ni haraka, thabiti na inarahisisha kazi nyingi kama kusoma, kuangalia filamu au kufanya kazi za mtandaoni, mara nyingine ninatumia data ya simu nikiondoka nyumbani au pale wi-fi haipo lakini napendelea wi-fi kwa matumizi, marefu au mazitu.